Wakati umeme unapokatika, uanza kwa kubaki mtulivu na kubadilika kulingana na hali. Kwanza, uhakikisha kuna mwanga wa dharura kama tochi au mshumaa ili kuendelea na shughuli muhimu bila usumbufu. Hii hunisaidia kuepuka hofu na kufanya maamuzi kwa utulivu. Pili, hutumia muda huo kupumzika au kufanya shughuli zisizo hitaji umeme. Kama kusoma kitabu, kuzungumza na familia au kupanga mawazo na malengo yangu mara nyingine utumia fursa hiyo kujitenga kidogo na vifaa vya kiteknolojia na kuupa mwili na akili mapumziko kwa jumla wakati umeme huu unapopotea katika, huona kama fursa ya kubadilika, kupumzika na kutumia muda kwa njia rahisi Lakini yenye maana, badala ya kuchukulia kama kikwazo hii hunisaidia kubaki mtulivu na mwenye mtazamo chanya.

Mi huenda maktabani mara moja au mbili kwa mwezi, kulingana na ratiba na mahitaji yangu. Ninapopata muda, napenda kuenda maktabani kwa sababu ni mahali tulivu, panapo saidia kuzingatia masomo, kusoma vitabu, au kufanya utafiti bila usumbufu. Maktaba hunisaidia kupata maarifa mapya, kuongeza uwelewa wangu katika masomo au kazi, na pia kunipa nafasi ya kujifunza kwa utulivu na nidhamu. Zaidi ya hayo, napenda mazingira ya maktaba kwa sababu yanatia moyo wa kujifunza na kunisaidia kupanga mawazo vizuri. Kwa jumla, ingawa siendi kila wiki, huona maktaba kama sehemu muhimu ya kujifunza na kujikuza. Na ninapopata nafasi huwa naithamini sana.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kutazama malengo na majukumu yote ninayotakiwa kuyatimiza. Kwanza, hutengeneza orodha ya kazi na ya wiki nzima. Kisha, huzipanga kulingana na kipaumbele, nikianza na kazi muhimu au zenye muda maalum wa kukamilika. Hii, hunisaidia kuepuka msangamano na kufanya kazi kwa utulivu. Pili, hugawanya kazi hizo kwa siku tofauti ili kuhakikisha kila siku ina mzigo unaoweza kuthibitiwa. Pia, huwacha nafasi ya kubadilika endapo kutatokea jambo la dharura au mabadiliko yasiyotarajiwa. Wakati mwingine, hupanga muda maalum wa mapumziko ili kudumisha nguvu na umakini kazini. Kwa jumla, napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio, nidhamu na kubadilika. Jambo linalosaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kufikia malengo yangu kwa wakati.

Kwa kawaida, huenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka. Hasa, kwa ajili ya uchunguzi wa afya wa kawaida au pale inapobidi. Ninaamini ni muhimu kuangalia afya mapema hata kama hakuna dalili za ugonjwa. Kwa sababu, uchunguzi wa mara kwa mara husaidia kugundua matatizo mapema na kuyazuia kabla hayajawa makubwa. Pia huenda hospitalini endapo nitajisikia vibaya au kupata tatizo la kiafya linalohitaji ushauri wa daktari. Sifanyi ziara nyingi bila sababu, lakini nachukua afya yangu kwa umakini na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa jumla, kuenda hospitalini mara chache lakini kwa lengo la kujali na kulinda afya hunipa amani ya moyo na kunisaidia kuendelea na shughuli zangu za kila siku nikiwa na nguvu na uhakika wa afya njema.

Ndio, natumia teknolojia ya sauti na inanisaidia sana katika maisha ya kila siku. Teknolojia hii hutumika pale ninapotaka kusikiliza taarifa, kujifunza au kufanya kazi bila kutumia mikono. Kwa mfano, kusikiliza habari, podcasti au mafunzo ya sauti. Hii hunirahisishia kutumia muda wangu vizuri, hasa nikiwa safarini au nikifanya shughuli nyingine. Pia, teknolojia ya sauti hunisaidia katika mawasiliano kama kupiga au kupokea simu, kutumia amri za sauti kwenye simu au vifaa vingine vya kisasa. Hii huongeza urahisi na kasi na wakati mwingine hupunguza uchovu wa kuangalia screen muda mrefu. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni nyenzo muhimu kwangu kwa sababu huongeza ufanisi, huokoa muda na hunisaidia kuendelea kujifunza na kufanya kazi kwanjia rahisi na ya kisasa.

Hapana, sipendi kupanda milima. Ingawa najua kupanda milima ni shughuli nzuri kwa afya na huwapa watu nafasi ya kufurahia manthari ya asili. Binafsi, siipendelei sana. Sababu mojewapo ni kwamba inahitaji nguvu nyingi za kimwili na uvumilivu. Ambavyo wakati mwingine huweza kunichosha haraka. Pia kupanda milima mara nyingi huhusisha hatari fulani kama kuteleza, kuchoka kupita kiasi, au hali ya hewa kubadilika ghafla. Jambo linalonifanya, nijisikie wasiwasi. Badala yake, napendelea shughuli nyingine zilizo tulivu zaidi kama kutembea sehemu tambarare, kupumzika, au kufanya shughuli zinazonipa faraja na amani ya akili. Kwa jumla, ingawa naheshimu na kuelewa wale wanaopenda kupanda mlima, mimi nachagua shughuli zinazonifaa zaidi na kunifanya nijisikie salama, huru na mwenye furaha.

Muandishi wa vitabu ninae mpenda ni Ken Walibora. Napenda sana kazi zake kwa sababu aliandika kwa lugha rahisi lakini yenye ujumbe mzito na wakuguza maisha ya kila siku. Vitabu vyake vililenga sana maswala ya jamii, maadili, elimu na changamoto zinazo wakumba watu wa kawaida hasa vijana. Ken walibora alikuwa na kipaji cha kueleza hadithi kwa mtiririko mzuri unaomfanya msomaji aelewe na ajihusishe na wahusika. Kupitia vitabu vyake kama siku njema na ndoto ya Amerika alinifundisha umuhimu wabidii, matumaini na kutokata tamaa hata unapokutana na changamoto. Kwa jumla, napenda ken walibora kwa sababu ni maandishi yake yanaelimisha, yanaburudisha na yanatoa mafunzo ya maisha. Ni muandishi alie toa mchango mkubwa katika fasihi ya kiswahili na kazi zake zinaendelea kuwahamasisha wasomaji wengi hadi leo.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo sana. Ninachagua aina hii ya chakula kwa sababu ni bora kwa afya na hunisaidia kujisikia mwepesi na mwenye nguvu. Chakula chenye mafuta mengi mara nyingine husababisha uzito kupita kiasi au uchovu. Ndio maana napendelea kile kilicho na uwiano mzuri wa virutubisho. Pia chakula chenye mafuta kidogo hunisaidia kulinda afya ya moyo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mara nyingi huchagua vyakula vilivyo chemshwa, kuokwa au kupikwa kwa kutumia mafuta kidogo sana badala ya kukaangwa sana. Kwa ujumla, hupenda chakula chenye mafuta kidogo sana ni chaguo la kujali afya yangu, hunisaidia kuishi maisha yenye uwiano na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, huanza kwa kutulia na kujizuia kutoa maamuzi ya haraka. Ninaamini hasira au maneno ya pupa yanaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Hivyo, nachukua muda kwanza kuelewa kinacho endelea. Kisha, husikiliza upande wa mwenzangu kwa makini ili nijue chanzo cha mgogoro na hisia zake. Baada ya hapo, hujaribu kuzungumza kwa heshima na uwazi. Nikieleza mtazamo wangu bila kulaumu au kudharau Lengo langu huwa ni kutafuta suluhisho si kushinda mabishano Endapo kuna kosa upande wangu huwa tayari kukubali na kuomba msamaha Kwa sababu hilo husaidia kurejesha amani haraka Kwa ujumla ninashughulikia migogoro kwa mawasiliano mazuri uvumilivu na nia ya kupatana Kwa sababu naamini mgogoro ukitulizwa vizuri huimarisha mahusiano badala ya kuyaharibu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali nahakikisha mawasiliano ni wazi, ya mara kwa mara na yenye heshima. Kwakuwa hatupo pamoja kimwili, hutumia dhana za mawasiliano kama barua pepe, ujumbe wa papo kwa papo au mikutano ya mitandaoni kama zoom ili kila mtu awe anaelewa majukumu na malengo ya kazi. Hii husaidia kupunguza mkanganyiko na kuongeza ufanisi. Pia, hupanga kazi kwa uwazi kwa kugawanya majukumu na kuweka muda wa kukamilisha kila jukumu. Ili kila mwanachama, ajue anachotarajia kufanya. Huwa tayari kushirikiana kwa kusaidia wenzangu pale wanapohitaji na kutoa mrejesho kwa njia chanya. Nidhamu ya muda na uwajibikaji ni mambo muhimu ninayoyazingatia sana. Kwa ujumla, nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuamini wenzangu, kuwasiliana vizuri na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Jambo linalosaidia timu kufanya kazi kwa mshikamano au kufikia malengo licha ya kuwa mbali kimwili.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapyia kwa mtindo, wa kirafiki, uwazi na wa kushirikisha ili wajisikie wanakaribishwa na sehemu mpya. Kwanza, huwasalimu kwa moyo mkunjufu na kuanzisha mazungumzo mafupi kuhusu wao binafsi ili kuondoa hofu na kuunda mazingira ya urafiki. Baada ya hapo, huwakilisha mazingira ya kazi, utaratibu wa kampuni na malengo ya timu kwa uwazi. Ili wafahamu ni nini kinatarajiwa na jinsi ya kushirikiana na wenzake Mara nyingine hupanga mafunzo madogo au muda wa kujifunza ili wafahamu mfumo wa kazi na zana wanazohitaji Kwa ujumla ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kujenga urafiki kutoa taarifa muhimu na kushirikiana nao hatua kwa hatua Jambo linalowasaidia kuanza kazi kwa motisha kujiamini na kujisikia sehemu ya timu.

Kitanda kizuri kuliko kigumu sana. Kwa sababu, kitanda kizuri hunipa faraja, usingizi mzuri na kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Kitanda kizuri kinasaidia mwili kupumzika, kupunguza uchovu na kuruhusu akili kuwa tulivu. Jambo linalo nifanya niwe na nguvu za kuendelea na shughuli za kesho. Pili, kitanda kizuri hufanya muda wakulala uwe mzuri zaidi. Na hivyo hupunguza msongo wa mawazo na husaidia afya ya mwili na akili Hata kama sio kitanda chenye gharama kubwa sana kinachofaa kwa afya na faraja yangu kinatosha Kwa ujumla napendelea kitanda kizuri kwa sababu kinanipa usingizi mzuri, faraja ya mwili na amani ya akili Jambo muhimu kwa maisha mazuri ya kila siku.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho, huanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kugawa majukumu kwa kipaumbele. Kwanza, huwelewa ni kazi gani lazima itimizwe, kwanza na ni ipi inaweza kusubiri kidogo. Ili nipate kusimamia muda vizuri na kuepuka msongo wa ghafla. Pili, huweka ratiba ya kazi na malengo madogo madogo. Ili kuhakikisha hatua za kazi zinakamilika kwa wakati. Hii husaidia kuzingatia kila kitu bila kushindwa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mara nyingine huongeza umakini na nidhamu ya kufanya kazi bila kusita na kutumia kila dakika kwa uangalifu. Zaidi ya hayo, ikiwa muda wa mwisho uko karibu sana, ujizatiti kufanya kazi kwa umakini zaidi lakini bila kupoteza ubora. Ili kazi itimize lengo yake. Kwa jumla, ninashughulikia muda wa mwisho kwa mpangilio, nidhamu, kipaumbele na umakini. Jambo linalo nisa kazi bora kupunguza msongo na kufanikisha malengo kwa wakati.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na motisha kwa wafanyikazi. Hii inajumuia timu inayoshirikiana vizuri, mawasiliano wazi na ya heshima na kila mtu akihisi zamu yake kazini. Wakati mazingira ni mazuri, kila mfanyikazi anaweza kufanya kazi kwa ufanisi bila hofu au msongo mawazo. Pili, mazingira mazuri yanahusisha usafi, mpangilio, mwanga na hewa safi, pamoja na vifaa vinavyorahisisha kazi. Hali kama hizi, husaidia mwili na akili kufanya kazi kwa raha na kuongeza tija. Pia, usawa katika masharti ya kazi, heshima kwa wafanyaikazi na fursa za maendeleo pia hufanya mahali pa kazi kuwa chanya. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo ushirikiano, heshima, usafi na motisha vinachanganyika. Jambo linaloongeza ufanisi, furaha na kuridhika kazini.

Fereji wa TV ninaofuata mara nyingi ni National Geographic, NATJU. Napenda mfereji huu kwa sababu unatoa elimu, marifa na burudani kwa wakati mmoja. Mara nyingi nakuza elewa wangu kuhusu asili, wanyama, sayanzi na tamaduni za watu mbalimbali duniani. Pili, NATJA hunivutia kwa sababu Kuna habari za kweli na mandhari za kuvutia zinazoweza kufundisha na kuburudisha kwa wakati mmoja. Hii ni muhimu kwangu kwa sababu hupandisha motisha ya kujifunza na kunifanya nijisikie naongeza maarifa kila siku. Kwa jumla, napenda mfereji wa TV wa National Geographic kwa sababu unanifundisha, hunipatia burudani na kunipanua mtazamo wa dunia, jambo linalonifanya niwe na kuelewa mzuri zaidi na maisha na mazingira.

Napenda ukuta wa chumba uwe na rangi ya bluu ya utulivu. Rangi hii hunipa hisia za amani, utulivu na mtazamo wa chanya. Jambo linalosaidia akili kupumzika na kuzingatia kazi au masomo bila msongamano wa mawazo. Pili, bluu ni rangi inayofaa kwa mazingira ya kazi au mapumziko. Kwani, huchangia utulivu wa akili na hupunguza msongo wa mawazo. Inaweza pia kuendana vizuri na mapambo mengine ya ndani na kufanya chumba kiwe kizuri kwa jioni au mchana. Kwa ujumla napenda rangi ya bluu kwa ukuta wa chumba kwasababu inanipa utulivu, amani ya akili na mazingira mazuri ya kufanya kazi au kupumzika wakati ninapohitajika.

Chakula chakigeni niliwai kujaribu ni pizza. Napenda pizza kwa sababu ni chakula chenye latha nzuri, kirahisi, na chenye mchanganyiko wa virutubisho kama jibini, mchele au unga, na viungo vingine kama mboga na nyama. Pili, pizza ni chakula kinachofaa kushirikiana na familia au marafiki. Kwa sababu, kila mtu anaweza kuchagua viungo, anavyovipenda. Na hivyo hufanya mlo huo kuwa wa furaha na mshikamano wa kijamii Mara nyingine huweza pia kuwa burudani wakati wa mapumziko au kuangalia filamu Kwa jumla napenda pizza kwa sababu ni latha inafaa kushirikiana na wengine na ni chakula kinachonipa furaha na kuridhika.

Mji wangu wa kuzaliwa ni Nairobi, mji mkuu wa Kenya na ni maahali pa mazingira mchanganyiko wa kisasa na ya kitamaduni. Nairobi ni jiji lenye historia ndefu likianzia kama kituo kidogo cha relli mwaka wa 1899 na baadae kikawa mji mkuu wa Kenya. Leo hii Nairobi ni kitovu cha biyashara, elimu na burudani ambapo watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi na dunia huja kuishi kufanya kazi na biashara Mji huu unamaeneo ya kitalii na ya kihistoria kama vile hifadhi ya wanyama ya Nairobi, Karen Blixen Museum na jumba la Bunge. Pia kuna sehemu za kisasa kama maduka makubwa, migahawa na ofisi za kimataifa zinazomfanya Nairobi kuwa jiji la kipekee lenye mchanganyiko wa kisasa na utamaduni. Hadithi ya Nairobi inanikumbusha uvumilivu, maendeleo na mshikamano wa watu. Ni mahali amapo historia na sasa hukutana. Na kila siku jiji linakuwa na kubadilika, likitoa fursa na changamoto kwa wakaazi wake. Katika mda wangu wa kukumbuka, Nairobi daima ni jiji la maisha, motisha na nafasi za kujifunza.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Ninahakikisha kila mwezi, ninaweka sehemu ya kipato changu mbali na matumizi ya kawaida. Kwanza, hufanya bajeti ili nijue kiasi cha pesa kinachopelekwa kwa matumizi ya lazima na kiasi kinachoweza kuokolewa. Pili, ninahifadhi pesa katika akaunti ya benki au kwenye chombo salama. Ili nisitumie kiholela na pia kuhakikisha pesa yangu inabaki salama. Mara nyingine hufanya malengo maalum ya fedha kama kuweka kwa likizo, dharura au ununuzi mkubwa. Ili kuhimizwa kuendelea kuhifadhi. Kwaujumla, ninahifadhi pesa kwa mpangilio, nidhamu na malengo wazi. Jambo linaloasa uwajibikaji kunisaidia kuepuka msongo wa kifedha na kunipa amani ya akili juu ya mustakabali wa kifedha.

Moto ninazokutana nazo kazini ni msongamano wa majukumu. Wakati mwingine, mawasiliano yasiyo wazi na shinikizo la muda wa mwisho. Mara nyingine, kazi nyingi zinakuja kwa wakati mmoja. Na hilo, linahitaji kupanga vipaumbele kwa uangalifu hili kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa ubora na kwa wakati. Pili, mawasiliano yasiyo wazi yanaweza kusababisha mkanganyiko au kushindwa kufanikisha kazi ipasavyo. Hii inahitaji uvumilivu kuuliza maswali na kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Zaidi ya hayo, shinikizo la muda wa mwisho linahitaji kufanya kazi kwa umakini zaidi bila kupoteza ubora. Kwa jumla, changamoto zinazokutana nazo kazini ni msongamano wa kazi, mawasiliano na shinikizo la muda. Na zinahitaji mpangelio nidhamu na umilivu ili kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi.

Aina ya filamu ninazopenda ni filamu za hadithi zinazochanganya burudani na mafunzo. Napenda filamu ambazo zinanifundisha kitu kipya, kunipa motisha au kuonyesha maadili mazuri kama ujasiri, upendo na kushirikiana na wengine. Pili, napenda filamu za vitendo, action, au za kusisimua. Kwani huchanganya msisimko na burudani na kunifanya nijisikia mshikamano wa na wahusika. Filamu za hadithi za kweli pia hunipa mtazamo wa maisha ya watu wengine tamaduni na changamoto wanazokabiliana nazo. Jambo linalo ongeza uelewa wangu wa dunia. Kwa ujumla napenda filamu zinazo changanya burudani, elimu na mafunzu ya maisha kwa sababu zinanifurahisha kunipatia motisha na kunipanua mtazamo wa maisha.

Kwanza ninapoanza kazi hupanga ratiba ya siku na kuangalia majukumu muhimu zaidi ya kufanya. Hii usaidia kwanza kwa mpangilio kuhakikisha kazi inayo hitaji kipaumbele inashugulikiwa na kupunguza msongamano au kuchanganyikiwa. Baada ya hapo, huangalia mawasiliano muhimu kama barua pepe au ujumbe ni kibaini mambo ya inayohitaji majibu haraka na kupanga muda wangu kwa ufanisi. Mara nyingine, huanza na kazi ndogondogo ili kujenga mtazamo chanya na nguvu za kuendelea na kazi nzito. Kwa jumla, ninapoanza kazi huanza kwa kupanga, kuangalia kipaumbele na kutimiza hatua za mwanzo kwa utulivu. Jambo linaloonyesha nidhamu, ufanisi na kuwa tayari kukabiliana na changamoto za siku nzima.

Siku za mvua, napenda kubaki ndani na kufanya shuguli tulivu zinazoridhisha akili na mwili. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu. Kwani mvua hunipa hisia za utulivu na kunifanya, nijizikie huru kufanya mambo kwa amani. Pili, mara nyingine napenda kutumia siku za mvua kupanga mambo binafsi, kuandika mawazo au kufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba. Jambo linaloonyesa nidhamu na kujali afya Pia mvua huunda mazingira mazuri ya kuzungumuza na familia au marafiki kucheka na kushirikiana bila usumbufu wa nje Kwa jumla, siku za mvua hunipa fursa ya kupumzika, kutafakari na kufurahia shuguli tulivu na mara zote, ufanya siku yangu iwa ya amani, yenye burudani na yenye tija.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa, yanapohusiana na bidhaa, huduma, au mada, ninayovutiwa nayo. Kusoma maoni hunisaidia kuelewa uzoefu wa watu wengine, kujifunza kutokana na maoni yao, na kufanya maamuzi bora kabla ya kununua au kujaribu kitu kipya. Pia, maoni mitandaoni hunipa nafasi ya kuona mitazamo tofauti. Jambo linalopanua uelewa wangu na kunifanya nifikirie mambo kwa upana zaidi Hata hivyo, kuchagua kusoma maoni kwa uangalifu Nikijua kwamba si kila maoni ni sahihi au yanalingana na uhalisia Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu yananisaidia kujifunza kufanya maamuzi sahihi na kuelewa mitazamo ya watu mbalimbali mradi tu, yatumiwe kwa busara.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Ingawa mahali nilipozaliwa ni sehemu muhimu katika maisha yangu na nina kumbukumbu nyingi nzuri. Hali za maisha kama kazi, masomo au kutafuta fursa bora zimenifanya nihamie sehemu nyingine. Kuhishi mbali na mahali nilipozaliwa, kunanipa nafasi ya kujifunza tamaduni mpya, kukutana na watu tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Pia, kunanisaidia kujitegemea zaidi na kukua kimaisha kukabiliana na changamoto mpya. Kwa ujumla, ingawa siishi mahali nilipozaliwa, bado ninaendelea kuithamini asili yangu. Na uzoefu wa kuishi sehemu nyingine, umenisaidia kuwa mtu mwenye uelewa, mpana na uzoefu mzuri wa maisha.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali panapo toa utulivu, hewa safi na mandhari nzuri ya kuvutia. Muimbi ya bahari na sauti ya maji hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kufikiria kwa utulivu. Pia, pwani hunipa fursa ya kufurahia muda wa burudani kama kutembea ufukweni, kuogelea au kukaa tu nikifurahia upepo wa bahari. Ni mahali pazuri pa kutumia muda na marafiki au familia na kuimarisha mahusiano. Kwa ujumla, napenda kwenda pwani kwa sababu unanipa amani ya akili, furaha na mapumziko. Jambo linalonifanya, nijisikia mwenye nguvu na motisha mpya kila siku.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu, uhuru na uwezo kupanga muda wangu vizuri. Nikiwa nyumbani, naweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi wa nje, jambo linaloongeza umakini na ufanisi wangu. Pia, kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama za usafiri na kunipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha binafsi. Naweza kupanga mapumziko yangu wa urahisi na kufanya kazi katika mazingira ninayoyafahamu na kunipa faraja Kwa ujumla napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa unyumbufu, utulivu, natija na hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi huku nikihifadhi afya na ustawi wangu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Kwasababu, ninaamini biashara ni njia nzuri ya kujitegemea, kutumia vipaji vyangu na kujenga mustakabali mzuri. Wazo la kuwa na biashara hunipa motisha kwasababu linanipa nafasi ya kufanya maamuzi yangu mwenyewe na kutekeleza mawazo niliyoyabuni kwa ubunifu. Nimekuwa nikifikiria biashara itakayolenga kutatua tatizo fulani katika jamii au kutoa huduma inayohitajika kwa kuwa biashara nzuri huanza kwa kuelewa mahitaji ya watu Pia ninaelewa kuwa kuanzisha biashara kunahitaji nidhamu, mipango mizuri, uvumilivu na kujifunza kutokana na changamoto hasa mwanzoni ambapo mambo huwa si rahisi. Kwa ujumla, kufikiria kuanzisha biashara kunanipa maono ya mbele, motisha ya kufanya kazi kwa bidii na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu ujasiriamali. Ni wazo, ninalolichukulia kwa umakini nikiamini kuwa kwa maandalizi sahihi linaweza kufaniki.

Napenda kuamka na jua, kwa sababu kuanza siku mapema, hunipa utulivu na mpangilio mzuri wa siku nzima. Asubuhi, huwa na hewa safi na kelele chache. Jambo linalonisaidia kufikiri vizuri, kupanga kazi zangu, na kwanza siku nikiwa, na nguvu, na mtazamo chanya. Kuamka mapema, pia unisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi, kufanya mazoeezi madogo, au kujianda kisaikolojia kabla ya shuguli za siku kwanza. Ingawa kulala mapema ni muhimu pia kwa afya kuamka na jua hunifanya nijisikie nimepata mwanzo mzuri wa siku. Kwa ujumla napendelea kuamka na jua kwa sababu unisaidia kuwa na nidhamu, utulivu wa akili na siku yenye tija. Jambo linaloadhiri vyema maisha yangu ya akili ya kila siku.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikirika na kunipanua mawazo. Hadithi hizi hunifanya nione mamba kwa mtazamo tofauti na kunisaidia kutumia ubunifu wango zaidi. Wakati mwingine, hadithi za kiajabu hujumuisha mafunzo ya maisha ya liyo fichwa ndani ya simulizi. Jambo linalo nifanya, nifikirie kwa kina hata baada ya hadithi kuisha. Pia napenda hadithi za ajabu kwa sababu huniburudisha na kuniondolea msongo wa mawazo. Zinapokuwa na wahusika wakipekee mazingira ya kushangaza au matukio yasiyo ya kawaida hunifanya nijisikie kama ni mesafiri bila kusogea. Hii ni njia nzuri ya kupumzisha akili baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa ujumla, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachanganya, burudani, ubunifu na mafunzo na hunipa nafasi ya kufikiri zaidi ya mipaka ya maisha ya kawaida. Ni aina ya hadithi inayofanya akili iwe huru na yenye furaha.

Nchini ufaransa, Paris ni mji unajulikana sana kwa uzuri wake, historia ndefu na utamaduni wakipekee. Ningependa kuona vivutio maarufu kama munara wa Eiffel, makumbusho ya Louvre na mitaa yake enye mandhari ya kuvutia. Kwa sababu, nisehemu zinazo beba historia na sanaa ya dunia. Pia Paris inajulikana kwa mitindo wa maisha, vyakula vyasili na sanaa. Jambo linalo nivutia sana. Ningependa kujifunza kuhusu tamaduni za watu wake, kuonja vyakula vyao na kuona jinsi wanavyoishi maisha yao ya kila siku Hii, itanisaidia kupanua mtazamo wangu na kujifunza mambo mapya kutoka kwa jamii tofauti na yangu. Kwa ujumla, ningependa kutembelea Paris, kwa sababu ni mji unao changanya historia sanaa na maisha ya kisasa, na ninaamini safari hiyo itanipa kumbukumbu mzuri, maarifa mapya na uzoefu wakipekee katika maisha yangu.

Kazi ambayo imenisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wenzangu vizuri na kushirikiana kwa ufanisi na timu. Kwa kuwa, kazi nyingi zinategemea ushirikiano, study, hizi zimeongeza ufanisi wangu na kunisaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Pili, mafunzo ya mpangilio wa kazi na kipaumbele cha majukumu yamenisaidia kushughulikia majukumu mengi bila kuchoka au kupoteza muda. Hii imenifanya niwe na nidhamu kufanya kazi kwa ubora na kunifanikisha malengo wa wakati. Kwa jumla, mafunzo haya yamenesaidia zaidi kwa sababu yameimarisha studies zangu za mawasiliano, ushirikiano na nidhamu ya kazi na kunifanya niwe mfanya kazi bora. Mwenye tija na mwenye motisha kazini.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu inaladha nzuri ni raisi kuanda na inaweza kupikwa kwa njia nyingi. Kama kukaangwa, kuokwa na kuchemshwa. Pili, nyama ya kuku ni chanzo kizuri cha proteini. Hivyo, hunisaidia kudumisha nguvu na afya ya mwili. Mara nyingi, napendelea pia kutumia kuku katika vyakula vya kawaida vya nyumbani kama ugali na mboga. Kwani ni mlo kamili unaoridisha na unaladha nzuri Kwa jumla napenda nyama ya kuku kusabu inaladha ni enye virutubisho na ni rahisi kuandaa Jambo linalo nifanya niwe na furaha wakati wa mlo.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri duniani na kutembelea maeneo mbalimbali maarufu na ya kuvutia. Ningependa kuanza na mji ya kihistoria na ya kimapenzi kama Paris na Venice. Ambako, ningefurahia sana majengo ya kale na tamaduni zao za kipekee. Pia ningependa kutembea mitaani, kuonja vyakula vyao na kujifunza historia yao kwa kina. Baada ya hapo, ningependa kuenda maeneo ya mapumziko na uzuri wa asili kama Bahamas na Maldives. Nikifurahia fukwe nzuri, maji safi ya bahari na utulivu wa mazingira. Huko, ningepumzika kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia maisha kwa utulivu. Mwisho, ningependa kutembelea mji ya kisasa kama Dubai na Sydney. Kuona maendeleo ya kiteknolojia, majengo marefu na mtindo wa maisha ya kisasa. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni safari ya kujifunza, kupumzika na kufurahia dunia. Huku nikikusanya kumbukumbu nzuri na uzoefu wa kipekee wa maisha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa sababu, hunisaidia kuimarisha mwili, kuongeza nguvu na kudumisha afya ya akili. Kila asubui, napanga muda mfupi wa kufanya mazoezi kama kutembea, kukimbia taratibu, au kufanya mazoezi ya mwili nyumbani. Ili kuanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo chanya. Pili, mazoezi husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunishughulikia shughuli za kila siku kwa urahisi. Kwani, mwili na akili wakati wamepumzika na kuwa hai, hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, mara nyingine hufanya mazoezi kama sehemu ya burudani kwa mfano kucheza mchezo au kuruka kamba jambo linaloongeza furaha na mshikamano wa kijamii. Kwa jumla, mazoezi yangu ya kila siku ni njia ya kudumisha afya kuongeza nguvu na kuwa na akili yenye utulivu na yamekua sehemu ya kawaida katika mpangilio wangu wa maisha ya kila siku.

Kujifunza mambo mapya kwa uwezo, kwa kuchunguza, kuuliza maswali, na kutumia teknolojia. Kwanza, huanza kwa kusoma au kusikiliza vianzo mbalimbali, kama vitabu, makala mtandaoni, au podikasti, ili kupata taarifa nyingi na tofauti. Pili, kujaribu kufanya mazoezi au kutumia maarifa hayo kwa vitendo. Kwa sababu, kujifunza kwa vitendo kuna nisaidia kuelewa vizuri na kukumbuka zaidi. Pia huuliza maswali kwa wenzangu au wataalamu wa eneo husika ili kupata mwanga zaidi na mtazamo tofauti. Zaidi ya hayo mara nyingine huunda mpangilio kujifunza hatua kwa hatua nikijua ni nini muhimu kwanza nacho na ni lini kuongeza changamoto au ujuzi mpya. Kwa jumla, napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza, kujaribu vitendo, kuuliza na kupanga hatua. Jambo linalonionyesa nidhamu, uvumilivu na uwezekano wa kufanikisha ujuzi mpya kwa ufanisi.